Ndiyo, mimi ninapenda kupika sana. Nilijifundisha kupika tangu nikiwa mdogo, wakati nilijua tu mambo ya upishi, mamangu alinifundisha kupika chakula kingi. Mimi hua najua kupika chakula kama chapati, pilau ama mchele, biryani, chakula kingine tunacho kiita mukimo hapa Kenya. Napenda sana kupika. Lakini chakula changu kile ninacho kipenda zaidi ni pilau. Mimi huwa napika pilau ambao nitamu sana. Vyungo navo viweka ni kama vile mafuta, pilipili, kitungu saumu, kitungu maji, pilipili boga, dania, na pia vile vile huwa naweka kukumanga. Hiki chakula nacho kipika watu pia huwa wanakifurahia na wanakikula kwa raha kwa sababu huwa nimekiweka na pia viungo vyangu vimelainika vimekwa vizuri kina ladha nzuri sana. Mamangu ali nifunza kupika hii kichakula nikiwa msichana mdogo na kwa muda vile nimeendelea kukipika nikaja niki kielewa kukipika vizuri zaidi na kwa sasa nakipika kwa uweredi mwingi sana. Ningependa siku moja pia niwe na hoteli yangu niweze kupika hiki chakula na pia wageni wakija kwangu niwapikia chakula hiki ndio pia wafurahie kama vile familia yangu wafuraikia.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa kidole. Kidole changu cha guba, ndicho ninacho tumia kufungua simu yangu. Hii naiona ni kama ni njia salama, kwa sababu, si rahisi mtu mwingine aweze kufungua simu yangu na kuangalia mambo yangu yale nimeweka kwa simu kama vile diary yangu. Applications zile niko nazo kwa simu na hata pia kuona ujumbe wangu ama ujumbe zangu kwa simu. Nilianza kutumia kidole kama usalama, miaka mitatu iliopita, wakati nilikuwa nilipata simu yangu na nikajua kwamba hii simu wakati pengine nimeiacha pahali ambapo marafiki zangu wanaweza kuishika, pengine mmoja anaweza kuiangalia na aweze kwenda kuangalia mambo ambayo ni ya asiri katika simu yangu, kama vile picha ambazo nimeziweka ni zangu, ama kama vile jumbe ambazo nizasiri, ama kama vile kuangalia pin namba zangu za benki na pia za Mpesa. Ndiyo maana nikaweka kidole cha kidole kama njia yangu ya kufunga ile simu. Vile vile kama kwa banki, ama katika Mpesa, mimi nimetumia kidole changu, Pia kama njia ya kuzuia mtu mwingine, hata kama atakuwa na namba yangu ya pini, hataweza kuingia bila mimi kuweka kile kidole changu. Inafanya ninahisi kwamba, ni niko na usalama zaidi, na pesa zangu ziko salama zaidi, kwa sababu mimi bila kuweka kile kidole, hakuna mtu mwingine anaweza kuzichukua zile pesa. Nina wahatarisha watu wengi wazidi kuweka vidole kama kama usalama kwa sababu kando na ile kukueka wewe usalama pia unatulia moyo wako kwa sababu unajua kwamba kando na wewe kuweka ile usalama ile ile pini ama ile kidole chako mtu mwingine hawezi kufungua kifaa chako. Ilhali pia kuna jambo ambalo pia ni la upande mwingine kwamba unapokuwa na kidole kama njia yako ya usalama wakati mwingine uko kwa hatari na mtu mwingine hawezi kuangalia simu yako pengine umepata ajali na hawezi na kile kidole kimeathirika na wenzako wangetaka wachukue simu yako wampigie aliye karibu na wewe watashindwa. Kwa hivo hiyo pia ni njia ambayo ni kitu ambacho pia ni ni si kizuri wakati unatumia vidole. Lakini kwa jumla kutumia kidole kando na kuwa tu na hayo mambo ya ya pengine ajali ni njia nzuri ya kulinda jumbe na kulinda mambo yako ya siri katika simu yako.

Ndio, mimi napenda sana kucheza ngoma. Napenda kucheza ngoma na kusikiza muziki wakati nacheza zile ngoma. Nilianza kupenda ngoma, tangu nikiwa mdogo, maanake kule kwetu tulikuwa tunapelekwa kanisani tukiwa wadogo. Na ikawa pale nikienda kanisani ngoma inachezwa na mimi nafurahikia ule mdundo wa ngoma. Nikaja nikipenda ngoma, hadi sasa bado napenda ile ngoma. Huwa natenga muda wa kuenda nje na kutafuta mahali ambapo panachezwa ngoma kama vile kwa kanisa ama kwa klabu ama kwa marafiki zangu ambao wako na sherehe, na tunaweza kucheza ile ngoma na kufurahia. Mimi mwenyewe kwa sasa sijui kucheza ngoma. Lakini ningependa nije nijifundishe kucheza ngoma kwa sababu ni kitu ambacho nakifurahia na nakipenda. Changamoto ya kucheza ngoma kwa saa hii ni kwamba sina mtu wa kunifundisha kucheza ile ngoma. Na pia ninatakikana nitafute pesa za kulipa yule mtu atakayenifundisha kulipa ile ngoma. Wakati mwingine pia tunaweza kuleta sherehe hapa kwetu nyumbani na huwa namtafuta mtu wa kucheza ngoma. Aje, ndio aweze kutuburudisha. Mimi na watoto wangu na mume wangu, pengine tuko na sherehe ya kuzaliwa ya mmoja wetu. Tutaleta yule mtu aweze kucheza zile ngoma tunapenda, na pia kama ni mtu ambaye anajua kucheza ngoma, inasaidia sana ili kuchangamsha familia. Kucheza ngoma kunatuliza moyo. Wakati mwingine, una mawazo mengi, unafikiria mambo mengi, lakini unaposikiza ngoma, na pia unapochezewa ngoma na mtu ambaye ana ule uweledi wa kucheza ngoma, unatulia moyo wako na unasikia mawazo yameondoka yote.

Ndoto yangu kubwa ni kujenga nyumba yangu na ya familia yangu katika mtaa flani tunao uita diani. Mimi ni na pia ndoto yangu nyingine ni kutembea dunia na kuenda mahali ambapo sijawai kuenda katika bichi ama katika viwanja vya vya kufurahikia. Ndoto yangu ya kwanza ya kujenga nyumba nilianza kuwa na hiyo ndoto wakati tu nilianza kufuwa niweke kiwango kinachotosha niweze kujenga hiyo nyumba changamoto zipo kwa sababu maisha yamekuwa na mambo mengi kuna mambo yananihitaji mimi ni shughulikie na kuweka pesa inakua ningumu na kujenga ile nyumba ninayotaka maanake ni nyumba ya vyumba vitano na kila chumba kiwe na choo chake na mambo yake katika hiyo c humba na pia iwe ni nyumba ambayo inanafasi kubwa na iwe na kiwanja kikubwa huko nje cha kutengenezea sehemu za kupumzikia na zingine za kuchezea watoto kwa hivo inahitaji pesa nyingi lakini nina matumaini kwamba nitaweza kuweka pesa zinazo hitajika na nitaweza kujenga hiyo nyumba kama ninavyo taka Pia, ndoto yangu nyingine ya kutembea nchi mbali mbali, na kuenda nikitazama na nikifurahikia mazingira, ninajua inahitaji pia pesa. Lakini, nina matumaini nitaweza kufanya hivo mwaka ujao, kwa sababu kuna kiwango nimeweka cha pesa, ambacho nitaweza kutembea nacho, na nipande ndege nitembee, niende nchi nyingine. Nitaanza na nchi ambazo zimenizingira za hapa inchini Afrika Nikienda nchi ambazo zikombali Ili niwe ni meweka pesa za kutosha za kufanya hivo pia.

Ninatumia muda kama wa masaa mawili ama matatu mtandaoni kwa kila siku. Hii si kwa mara moja, lakini huu muda ninaugawanya kwa dakika kama ishirini kila wakati ninapokuwa mtandaoni. Ishirini tena natoka nafanya mambo mengine nje ya mtandao, kisha naweza kurudi. Hii nimefanya kwa muda, ili kuhakikisha kwamba, siathiri mambo yangu mengine ambayo yanafaa niyafanye, kama vile kazi za nyumba, kama vile kazi ambayo nimeajiriwa, na pia kutenga muda wa kuongea na marafiki na familia, isiwe tu niko kwa simu. Huwa ninatenga muda kwamba, wakati huu nitashika simu, niende kwa kwa jambo fulani nilifanye, kama nikuangalia vipindi ama video zile ninafaa kuangalia, na ikiisha dakika ishirini, ninaachana na ile simu na ninafanya lile jambo ambalo ninafaa kulifanya. Bila hivi, utapata kwamba umetumia muda mwingi sana kwa simu na umeadhiri mambo mengine ambayo yanafaa uyafanye. Simu ama mitandao imekuja kuharibu na pia inaweza kutengeza. Inaharibu wakati wewe unakosa kujipanga vizuri na unakana simu mda mwingi kupita kiasi. Inaharibu pia unapoingia katika mtandao alafu unafanya mambo ambayo hayafai kufanya wewe kwa mtandao. Kama vile kutukana watu, kuongea vibaya, ama kuangalia mambo ama video ambazo zinaathiri akili yako na mawazo yako. Kwa hivyo ni vizuri ukishika simu ukienda kwa mtandao, ukuwe na ile nidhamu ya kwamba, nitafanya hii kwa dakika 20, nitafanya hii kwa dakika 10, alafu nitaacha, nitafanya jambo lingine. Ni vizuri kufundisha watoto pia, wakiwa wadogo, wasiwe tu kwa mitandao kila saa. Wafanye mambo mengine, wacheze na watoto wenzao, wacheze na vitu vingine ili akili yao iweze kukomaa na kukua. Wasikuwe tu ni kushika simu na kuangalia mitandao na wapate kwamba wanakuwa muda wao mwingi macho yao yameangalia kwa vifaa vya simu. Inaathiri pia afya ya macho kwa sababu ukiangalia mitandao ama ukiangalia simu ama laptopu kwa muda mrefu unapata unakosa usingizi na macho yako yanaathirika. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia hilo pia.

Mwaka mpya ninausherehekea kwa kwenda kanisani na kumsifu mungu na kushukuru kwa kunilinda na kunibariki katika mwaka uliopita na pia kwa kumuomba anilinde kwa mwaka ujao na afanikishi ndoto zangu. Ninafurahikia pia mwaka mpya nikiwa na familia yangu. Tunaweza kupika chakula tunacho kipenda na tunafanya sherehe kwa mmoja wetu ambapo tumetenga ili tuwe kama familia pamoja. Tuseme yale mambo tumefanikiwa kufanya na yale tungependa kufanya kwa muda wa mwaka ambao unakuja. Tunapika chakula kitamu ili kuleta hamu nzuri na kufurahikiana kama watu wa familia moja. Tunacheza ngoma tunazo zipenda na pia tunafurahikia pamoja na watoto wetu kuonyeshana ule umoja manake huu ni muda ambao huwa familia ki watu wako nyumbani.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu. Ijapo kuwa huwa sipati munda wa kutembea kwa sababu wakati mwingi inanigerimu ama inanihitaji kuenda kazini na kubebo na gari ama kuenda na njia zengine za usafiri kando na miguu kwa sababu ya kuzuia kuchelewa na kuingia kazini wakati unaofaa. Nakini mimi inapenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu nikitembea kwa miguu huwa njiya moja kufanya mazoezi Nya pia inafanya mwili wangu unachangamka na viungo vyangu minachana, vinakosa, kushikana na uchovu unapungua katika mwili. Kutembea kwa miguu pia ni vizuri kwa sababu nina kupatia ile nafasi ya kutoa mawazo kwa katika mwili. Unapo tembea ukiangalia mandari, ukiangalia viumbe na mambo mengine njiani kama vile manyumba. Mawazo yako yanakua yanatoa hile mkoruzano wa mawazo unakua uko na wepesi wa kutoa yale mambo ambayo yanakusumbua na kufikiria mambo mengine mageni. Pia ni njia moja ya kufanya kutoa msongamano wa mawazo kwa ni njia ambayo tunaita kama kua manthari. Manaki unapoangalia hale mandhari vizuri na iwapo una jambo ambalo linakusumbua, lile jambo utalisahau, utaweza kufikiria mambo mengine, ama utapata njia ya ku, kuangalia lile jambo linalokusumbua, kutafuta mbinu ya kulikabili. Kutembea kwa miguu, mimi napenda kutembea na wenzangu. Wakati mwingine, sini tembe pekee yangu tu, lakini tuwe na wenzangu ambao tunaenda tukiongea na wawo, tunapiga ngumzo, na pia kama tunaenda mahali ambapo ni parefu, panakua ni kwa sababu ya kule kuongea ule muendo hatu uoni kama ni mrefu sana.